Asante sana kuhusu swali hilo, mimi ningependa kuzungumzia kwamba. Kwa upande wangu mimi napenda kuangalia video katika mtandao wa YouTube na vile vile kwa Facebook, hata vile vile na kwa Instagram. Ndiyo mitandao ambayo kwangu mimi naona ya kwamba inakua ikipatikana na video nzuri ambazo kwa upande wangu mimi naona ya kwamba naweza kupenda. Kama vile tuseme na YouTube, kuna filamu comedy ambazo zinakuwa zikipatikana pale kwa YouTube na Facebook Ningelipenda tu niseme ya kwamba, mimi napendelea kutizama mtandaoni video mbali mbali kwa YouTube na Facebook.

Mimi naweza kusema ya kwamba asubui ni liamka ni kaanza kwanza kuangalia na mnagani na weza kukunywa chai na mkate na badae ni kimaliza kunywa chai ni liweza kujianda kujua namnagani na weza kufanya shughuli zangu za siku. Na ndio mana kwangu tu naweza kusema ya kwamba imekua ni kama zoezi kwangu kuamka kila asubui na kuona namnagani naweza kutafuta kama kahawa ama chai na badaye niweze kujanda katika mambo mbalimbali ambayo na jua ya kwamba ni taweza kufanya kwa siku nzima. Ningependa tu kusema tu ya kwamba kwangu mimi napendelea sana kuwamuka kila asubui na vile vile Ndiyo nakuwa nimejiandaa vizuri sana tena mapema ili kujua na mnagani na weza kuenda hata kazini na kupanga mipango yangu vema pale ambapo nitakapoenda kazini.

Mimi nilikua nikipendelea mambo mengi sana shuleni na masomo mengi nilikua nikisoma shuleni nilikua nikipenda sana kama vile kwanza tuseme hesabu kwa sababu hesabu ilikuwa ikinifundisha mambo mengi sana namna gani ya kufanya hesabu pale ambapo niko na fanya shuguli mbali mbali ambazo zinaitaji kufanya hesabu na vile vile niliweza kujifunza na ingine masomo ya elimu ambayo kwangu niliona ya kwamba ilikuwa ni ya umuhimu sana zaidi kwa sababu kwa sasa ina nisaidia hata vile vile kujua namnagani na weza kupanga mambo undani ya maisha yangu kwa sababu nilikuwa nimepata elimu mzuri sana. Na vile vile somo ambalo lilikuwa tena la muhimu zaidi ilikuwa somo la elimu ya kijami kwangu kabisa nilikua nikipendelea hilo somo kwa sababu li natufunza na mnagani ya kueza kuhishi na watu ndani ya jami na vile vile kulinda mazingira ndani ya jamii ilikuwa ni mambo mazuri kwangu na niliweza kufuraiya hata hivyo naweza tukusema ya kwamba mimi nilikuwa nikipendelea sana shule na shule nikuwa napenda somo nyingi sana ambazo zikuwa zinausu maisha ya binadamu hata na geografia tuseme vile vile na historia kwangu Nilueza kujifunza mambo mengi ambayo inausu historia ya Afrika na inchi mbali mbali za Afrika na mambo mengi ambayo kwangu mimi niliona ya kwamba ni mambo ya muhimu sana zaidi kwa upande wangu na vile vile hata ni masoma ambayo iliweza kunisaidia katika maisha yangu.

Mimi tu nasema ya kwamba ni najihisi vizuri kwa kusubiri kwenye mustari kwa sababu ni vyema sana kabisa kueza kusubiri mpaka pale ambapo uweze kugharamiwa na muhudumu ambaye anachukua tuseme kwa mfano kesi yako na kueza kukusaidia. Tuseme kama ni mtandaoni umeweza kupigia kampuni mbali mbali kuhusu waweze kukusaidia namna gani ya kupata suluhisho sijui umekuwa na shida tuseme ya umeme ama unashida ya stima kama vile wanavyo sema katika inchi ya Kenya. Na unajaribu kwangalia na mnagani unaweza kupigia kampuni hiyo ili waweze kukusaidia kujua namnagani unaweza kupata suluhisho. Ni vizuri sana kusubiri kwenye mustari hapo mtandaoni ili uweze kujua kwamba kuna mtu ambaye hatakuja hapo na kuweza kuwasiliana na wewe ili uweze kupata suluhisho ya ili ambayo. Una hitaji na vile vile tusemiekwa mfano ukiwa umeenda benki Unaenda kuchukua pesa kwa banki na umekuta kuna watu wengi ni vema sana kueza kusubiri waweze kuhudumia kwanza wale ambao waleweza kufika wa kwanza na pale ambapo watakapo malizia hao na wewe pia unaweza vile vile kufuatilia kwa mustari ili nawewe vile vile waweze kukuhudumia.

Mimi ningesema tu ya kwamba muda wangu wa bure nautumia kwa kuona namna gani naweza kufanya mambo mbali mbali hayo ambayo Nilikuwa bado sijakamilisha na ndio maana kwangu unakua nikiamua tu kuona namna gani naweza kufanya muda wangu wa bure uweze kuwa ni muda wa maana sana kwa upande wangu na vile vile nashugulikia mambo mengi kuangalia mipango ambayo sikuweza kutimiza hapo awali na kuona namna gani naweza kutimiza mipango hiyo kwangu tu naweza kusema ya kwamba ndivyo napendelea kuangalia namna gani naweza kutumia muda huo na ni muhimu kwangu kabisa kujua kwamba muda huu wa bure ni muda ambao vile vile naweza kuwa nimefanya mambo mazuri.

Mimi acha ni kueleze tu ya kwamba na nasherekea siku kuu yangu katika mambo mbali mbali kwa mfano kama kuna siku kuu ambayo nataka kusherekea. Kwa ngu naona ya kwamba ni vema kuangalia namna gani na weza vile vile kuwa shirikisha wengine kama vile ndugu zangu ni seme kwa mfano hata mke wangu na vile vile kuangalia namna na weza kushirikisha marafiki zangu Tuseme kwa mfano kama ni hiyo siku kuu ya mwisho wa mwaka inakuwa ni muhimu sana zaidi sana kwa Afrika na vile vile ni siku ambayo inabidi wewe na familia muweze kukutana mahali na muweze kuongea kuhusu mambo mbalimbali ambayo muliweza kufanya ama kutimiza katika mwaka ambao umeweza kupita. Na ndio maana kwangu tunaona ya kwamba ni vema sana kusherekea sikukuu na marafiki na ndugu zako na hata vile vile ikiweze kana unaweza hata kuwa shirikisha wafanya kazi wenzako.

Ninapo furaha kuwa nyumbani kwangu mimi kabisa naangalia namna gani naweza kupumzika na vile vile kuona namna gani naweza kukaa nyumbani na familia yangu tukiwa tukiongea kuhusu mambo mbali mbali. Na kwa kweli naweza tu kusema yakwamba nafurahia pale ambapo niko nyumbani nikizungumza kuhusu mada mbalimbali na watu ambao wamekuja kunitembelea ama marafiki na vile vile nikiwa nikizungumza mambo mengi pamoja na familia yangu. Kwangu naona ya kwamba ni ndio ya muhimu na ndio ambayo inaleta furaha pale ambapo mnapoongea mkijadili kuhusu mambo mengi na hata vile vile mada flani flani. Kwa ngu naona kabisa ni ya muhimu sana na inaleta vile vile furaha.

Mimi ningependa tu kusema ya kwamba kwa upande wangu napenda kuogelea na nilikuwa nikipenda kuogelea pale ambapo nilikuwa bado mtoto mdogo, nilikuwa nikiweza kupata mafunzo kwa watu wakubwa ambao ni wanamemba wa familia walikuwa wakinisaidia kujua namna gani ya kuogelea na zaidi sana ilikuwa ndani ya ziwa na mto, mto ambao ilikuwa ni mkubwa ndani ya kijiji cha familia yangu na nilikuwa nikipenda sana kwa upande wangu kabisa naweza kusema ya kwamba kuogelea nayo inakuwa moja ya mazoezi ambayo ni mazuri na ni muhimu pale ambapo unapojua kuogelea unakuwa na vile vile kuwa na mazoezi ambayo ni mazuri sana kabisa.

Mimi ni ingependa tukusema ya kwamba na ishi mahali ni lipo zaliwa kwa kweli ndio hivyo na hata achatuniseme ya kwamba ni meishi hapo lakini nimeweza kutembea mahali mbalimbali na inchi mbalimbali kuona namuna gani vile vile inchi zingine na utamaduni inakuemo ndani ya iyo inchi na kwangu tu mimi naweza kusema ya kwamba na penda kutembea sana zaidi Lakini makazi yangu ninaweza kusema ya kwamba ni pale ambapo mji ambapo nilipo za liwa ndipo kwangu mimi naweza kusema ya kwamba na hishi na hata kwa sasa ndipo naweza kuzungumzia ndugu zangu vile vile nao wanaishi na ndivo tu naweza kusema kuhusu swala hilo.

Asante sana, jukumu ambayo kwa upande wangu ni nayo ipenda kazini ni jukumu ambayo nimeweza kupewa na mkurugenzi ili niweze kukamilisha kwa sababu ndani ya kazi zangu ambazo ninazo pewa na pewa majukumu zaidi sana ya kufanya kazi za kiteknolojia. Na kwangu naona ya kwamba inakua ni kazi za muhimu sana na pali ni napo zifanya kabisa naona ya kwamba ni mependa kuzifanya na vile vile ni mepewa muda wakuweza kuzifanya vizuri kwangu na kuwa ni kipenda sana kabisa jukumu laki teknolojia kwa upande wangu zaidi na penda na vile vile hata jukumu ambazo zimeweza kuwa nashida kwa wengine kuweza kukamilisha na vile vile wakuu wa kazi ama manager akisema ya kwamba niwezi kuwasaidia wengine Kwa upande wangu mimi naweza kusema ya kwamba na vile vile napenda kuwasaidia ya wengine katika jukumu zao Pali ambapo naona ya kwamba wameshindwa kukamilisha Kwangu vile vile naona kwamba inakua ni majukumu mazuri sana.

Ningependa tu kusema ya kwamba mimi na TV nyingi ambazo kwa upande wangu nafuatilia kwa zaidi pale ambapo nahitaji kujua habari mbali mbali. Na niseme tu ya kwamba kuna hiyo TV ambayo inaitwa Friends 24 naipenda sana hiyo na vile vile kuna hiyo ambayo inaitwa BBC, kuna hiyo Voice of America. Hiyo nayo ni TV ambayo kwa upande wangu mimi naona ya kwamba ni TV ambayo inakuwa na habari nyingi nzuri, na hiyo ambayo wanaita Fox News nayo vile vile napendelea kwa upande wangu nina TV ambazo napendelea sana zaidi ambazo zinakuwa zikiwa na vipindi ambavyo ni muhimu na zinazojihusisha na mambo ya vile vile ya siasa hata vile vile ya kiuchumi na utamaduni, kwangu naona ya kwamba inakuwa ni TV ambazo ni nzuri sana na vile vile acha tu niseme tu ya kwamba hapa Afrika ya mashariki, kuna hata TV nao nzuri sana ambazo, zinakuwa zikijihusisha na mambo mengi sana na kuhusu, kuzungumzia mazingira ya Afrika ya mashariki. Kwangu nakua nikipenda sana zaidi na napendelea sana kuangalia namna ya kufuata vipindi hivyo zaidi sana ndani ya wikendi pale ambapo nakua sina kazi nyingi sana.

Mimi ningependa tu kusema ya kwamba nasaidia jamii yangu katika mambo mbali mbali na pale ambapo naona ya kwamba na uwezo wa kuweza kusaidia jamii yangu na fanya yote iwezekanavyo ili nijue namna gani na uweza kuhisaidia jamii yangu na pale zaidi ambapo inaitaji msada kutuka kwao familia yangu inahitaji. Kwangu napenda sana zaidi kwangalia namna gani naweza kusaidia familia yangu Kwa sababu ni muhimu kujua namna unaweza kusaidia familia ili ujue ni namna gani inaweza kusonga mbele na kuleta vile vile maendeleo ndani ya familia yako inakua ni kitu muhimu sana.

Acha niseme tu ya kwamba kwa upande wangu mimi napenda yote mbili napenda muziki na vile vile napenda jadi. Kwa upande wangu naona ya kwamba muziki ni wa maana sana pale ambapo unapohitaji kusikiliza mambo mengi kupitia muziki na vile vile tuseme kwa mfano unahitaji kusikiliza Acha niseme tu ya kwamba kwa upande wangu mimi napenda yote mbili napenda muziki na vile vile na penda jadi. Kwa upande wangu naona kwamba muziki ni wa maana sana pale ambapo unapohitaji kusikiliza mambo mengi kupitia muziki na vile vile tuseme kwa mfano unahitaji kusikiliza muziki mbalimbali kutoka katika inchi mbalimbali vile vile ili weze kujua utamaduni wa inchi hizo. Tuseme nchi kama Nigeria, tuseme nchi kama Tanzania na Rwanda Ukiwa ukiona namna gani unaweza kusikiliza miziki kutoka humo na vile vile jadi inayo vile vile ni muhimu sana pale ambapo unahitaji kujua utamaduni kwa undani wa nchi mbali mbali inakuwa ni muhimu sana kufanya utafiti kwa kupitia jadi inaweza kuwa ni mambo ambayo ni ya muhimu sana zaidi.

Mimi kwangu naweza kusema ya kwamba najilinda kutoka vitisho vya mtandao na kujua nadhani naweza kujikinga na vitisho hizo ndiyo ya kwanza kwangu naona ya kwamba inaweza kuwa ni muhimu ni kutanguliza kwanza kujua ya kwamba unaweza kujikinga na vitisho hivyo. Na kutafuta mbinu ambazo ni mbinu muhimu ili uweze kujikinga na vitisho hivyo kwangu ndio ambayo naona ya kwamba inakuwa ni muhimu sana na vitisho vinakuwa ni vingi sana kwenye mtandao na pale ambapo haukuweza kuweka data yako, vizuri ama faragha yako kujua namna gani ya kuilinda inakua ni vigumu sana kujua namna gani unaweza kujilinda na kufanya vitisho vya mtandao visiweze kukufikia. Na ndiyo maana kwangu naona ya kwamba ni ya maana sana kabisa tena ni ya muhimu kujua hapo awali namna gani unaweza kujikinga na vitisho hivyo vya mtandao.

Hilo naweza kusema ya kwamba ni swali zuri sana na kwa upande wangu ningependelea tu kuzungumzia kwamba na penda kuenda madukani pale ambapo naona ya kwamba na muda tusemi kwa mfano niko likizo sijaenda kazini kwa sababu kwa upande wangu mimi na kuwa nikifanya kazi kila siku ili kujua namna gani maisha yangu ya kesho itakuwa na ndio mana inakua sana vigumu kwangu kupata muda ndani ya siku za wiki ili kueza kufanya mambo mengine mbalimbali kama vile kuenda dukani. Na ndiyo mana pale mimi napendelea kuenda dukani ni weekend tu. Pale mbapo naona ya kwamba sina kazi nyingi sana za kufanya ndani ya weekend. Ndi ndipo naona ya kwamba na weza kuenda dukani. Lakini vile vile ningependa kusema ya kwamba, ni mekua nikipendelea sana kujua namna gani na weza kununua mambo mbalimbali, vifa mbalimbali, hata vyakula kupitia mtandao. Na ndio kwangu naona ya kwamba ni muhimu na inanisaidia sana zaidi kujua namna gani na weza kupangilia mudawangu vizuri bila matatizo yoyote pale ambapo Ninapo jianda katika mambo mbalimbali Najua kwamba ninamuda na vile vile inakua ikisaidia tu sana zaidi kufanya mambo mbalimbali ama kununua mambo mbalimbali kupisia mtandao.

Mimi acha ni seme tu ya kwamba kuna mchezo ambayo ni mchezo mingi sana ambayo napenda kujaribu katika maisha yangu. Nadhani ya hiyo mchezo naweza kusema kuna mchezo kama ya mpira, mchezo ya kikapu ni mchezo ambayo kwangu naona kwamba ni ya muhimu sana. Na vile vile napendelea sana kuona ya kwamba ni naweza kuwa na uwezo wa kucheza mchezo hiyo. Kwa mfano tuseme kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao unakuwa ukirishirikisha watu wengi kwa pamoja na ndio maana kwangu mimi naona ya kwamba umechukuliwa kama vile mchezo wa kijamii kwa sababu unakuwa nyote kwa pamoja, mkicheza kwa pamoja kama timu na ndio ya muhimu. Kwangu mimi tunahona ni vema kujua ya kwamba mchezo wa mpira wa miguu na vile vile mchezo wa kikapu na au unakuwa ni mchezo mzuri sana kwa upande wangu.

Mimi acha niseme tu ya kwamba ninapenda nyama nyingi sana na tuseme kwa mfano tukianzia kama nyama ya mbuzi, kama vile nyama ya ng'ombe. Ni nyama ambazo kwangu mimi naona ya kwamba ni nzuri sana na napendelea tu kwa upande wangu na hata vilevile tuseme kuna kuku, kuna njiwa, hizo nazo kati ya wanyama ndege napendelea vilevile hivyo. Ningependa tu kusema ya kwamba kuna wanyama ambao kwa upande wangu mimi kabisa nakuwa nikipendelea sana zaidi na nafurahia kabisa pale ambapo ninapowaona ama nikienda katika msituni ama porini kuangalia, kwangu naona ya kwamba ni vizuri sana kabisa na nawapendelea sana zaidi hao wanyama.

Achatuni kuelezea kwamba mimi ni meweza kufanya matendo mengi sana ya wema na kuwasaidia watu wengine na pala mbapo ni napo msaidia mtu sioni ya kwamba huyu mtu ni wakabila gani ama ametokea wapi. Mimi tunajitahidi kuangalia namna gani na weza kumusaidia na ndivyo niliza kutenda mema kwa sababu kwa upande mwingine na wewe kuna watu wengine ambao hujui hata wame tokea wapi lakini wakaja waka kutendea na wewe mema vile vile. Ni vizuri sana kujua na muna gani unaweza kutenda mema ndani ya maisha, ya kila binadamu, pale ambapo unapokuwa na uwezo mbali mbali kwa kujua ya kwamba unaweza kumusaidia mtu, mtende mema tu na vile vile na wewe mema yako utailipwa wenda na mungu ama vile vile mtu mwingine ambaye humjui hata akaja akakusaidia na akakutendea mema vile vile na wewe kwa upande wako.

Ninge pendelea kusema ya kwamba kwa upande wangu mimi napenda kunyowa na vile vile napenda pia kuvandevu kwa sababu kwangu naona ya kwamba ni muhimu pale ambapo naona kuna joto nyingi sana napenda kunyowa nyele na pale ambapo ni meangalia kwamba baridi imekua ni nyingi sana na namua vile vile kuona namna gani na weza kufa andevu ili vile vile naweza kunisaidia katika mahali fulani ni siweze kuwa na baridi nyengi sana. Na ndio maana kupande wangu tu mimi achatu niseme ya kwamba na pendelea mambo yote mawili lakini natokana na mazingira vile ilivyo ikiwa ni wakati wajoto ama juwa ni kusema ya kwamba ni tanyoa kidogo na ikiwa ni wakati wamvua ama baridi Kwangu naona ya kwamba ni muhimu kujua na mna gani unaweza kuvaa ndevu.

Hilo kwangu kabisa acha tu niseme ya kwamba ni swali nzuri sana na baada ya siku ndefu kwangu na pumzika kwa mfano tuseme ya kwamba nilikuwa kazini, nilikuwa nikifanya kazi mbali mbali kazini na nimechoka nataka kurudi sasa nyumbani nafika nyumbani kwanza na anza kwanza kuchukua maji ili nikaoge na nikiweza kumaliza kuoga ndio pale Naona namna gani naweza kujipumzisha tu nyumbani kwa kukaa ama kuangalia namna gani naweza kusinzia ama kulala kidogo na baadae ndio naweza kujua namna gani naweza kufanya mambo mengine. Ndipo hapo tunaweza kusema ya kwamba Kwa upande wangu mimi baada ya siku ndefu tunajua ya kwamba Nitafika nyumbani na kuangalia namna gani naweza kuoga na baada ya kuoga nijue namna gani ninaweza kupumzika kidogo.

Hilo ni swali muhimu sana kabisa na siku hizi watu wamekua wakipendelea vyakula vyenye mafuta sana zaidi na kwa kweli si vizuri sana kwa mwili wa binadam kuzoea sana zaidi vyakula vyenye mafuta. Na ndio maana inapendekezwa ya kwamba vile vile kula vyakula vya asili ni vizuri sana vile vyakula ambavyo havina mafuta ama mafuta iko lakini siyo nyingi sana kwangu naona kwamba ni muhimu kwa kweli ni vizuri kula vyakula ambavyo vina mafuta lakini si vizuri sana kuzoea kula vyakula ambavyo vina mafuta kila mara ndio mana kwangu naeza kusema ya kwamba napendelea vyakula visivyo na mafuta lakini ni muhimu pia kula vyakula ambavyo vina mafuta kwangu naona ya kwamba ni kujua namna gani tu unaweza kufanya mambo hayo yote mawili vya mafuta na visivyo vya mafuta Viweze kuwa na ubadilisho mbalimbali Tuseme kwa mfano pale ambapo unavitumia Ukitumia kwa mfano leo vya mafuta angalia namna gani kesho huwezi kutumia vya mafuta ama jihusishe na kuangalia namna.

Mimi achatuniseme ya kwamba kwa upande wangu, mimi napenda kufanya kazi sana nyumbani kama vile sisi watu ambao tunawo jiajiri sisi wenyewe kwa upande wangu naona kwamba kufanya kazi nyumbani ni muhimu sana na pale ambapo kuna kampuni ambazo zinafanya wafanya kazi wao wawezi kufanya kazi zao ya coronavirus, watu walikuwa wakizoea kufanya kazi nyumbani na hii iliweza kuonyesha watu duniani ya kwamba kwa kweli inawezekana na kiteknolojia ya sasa watu kuweza kufanyia makazi nyumbani kwao na inakua vile vile ikisaidia. Ni kwamba tu kama unaitaji kwenda kwenye kampuni, unaweza kwenda kwenye kampuni lakini ukiona kwamba kazi ambazo unaweza kufanya kwenye kampuni na hata nyumbani vile vile unamuda mwingi wakuzifanya hizo kazi. Ni vizuri vile vile kujua namna gani unaweza kujanda na kufanya hata hizo kazi nyumbani ili kujua namna gani unaweza kupata masa mengi sana ya kufanya kazi vizuri sana.

Asante sana kabisa hilo ni swali nzuri kwangu na weza kusema ya kwamba nimeweza kutembelea inchi nyingi sana na nimeona ya kwamba zina mandari ambayo ni nzuri sana kabisa. Tuchukwe kwanza mfano inchi ya Uganda, inchi ya Uganda inamandari ambayo ni mazuri, maeneo ambayo ni mazuri sana kabisa, weo mwenyeuki weza kutembelea hapo, unaweza kufurai zaidi sana kabisa. Nizungumzia hata vile vile na inchi ya Rwanda ina mandari mazuri sana ukitembea huko na milimani ukiangalia ni mambo mazuri sana kabisa kwa pande wangu na una ya kwamba Afrika nzima ina inchi ambazo zina mandari mazuri na kwangu mimi na una ya kwamba ni bora zaidi. Acha tuniseme kwamba mimi nafuraia mandari mengi sana kabisa katika inchi mbalimbali zaki Afrika. Na kwangu nimependa kabisa hiyo mandari. Nimeuza kutembea ndani ya Kongo, ndani ya Tanzania na nimona mambo mengi sana mazuri kuhusu mandari.

Asante sana kwa swali hilo kwangu mimi ningeweza kuzungumzia kwamba mafunzo ambayo kwa upande wangu ninge penda kupata kazini pale ambapo na itaji kufanya mafunzo. Ni kuangalia namna gani na weza kufanya mafunzo ambayo ni ya muhimu kwangu kama vile tuseme mafunzo ya kujifunza mambo ya ki teknolojia na vile vile mambo ya ki elektroniki. Kwangu naona ya kwamba inakua ni mafunzo mazuri na ni mafunzo ambayo inaweza kunisaidia kwa upande wangu ili nijue namna gani na weza kuboresha kazi zangu na kufanya kazi zangu ziwe vizuri. Ningependa tu niseme tu ya kwamba mimi ndiyo mafunzo hiyo ambayo kwa upande wangu na pendelea sana zaidi na ningependa pale ambapo wakurugenzi wananipea fursa ya kufanya mafunzo hayo niweze kufanya hayo mafunzo vizuri sana. Na kama inahitajika, iwe ni mafunzu ambayo itaweza kuwasaidia hata wengine pale ambapo wanahitaji msaada kutoka kwangu ndio maana mimi kwa upande wangu napenda mafunzo hayo.

Mimi Acha tu niseme ya kwamba ni napenda mkate nyingi sana lakini mkate ambao kwa upande wangu mimi ninao upenda sana zaidi ni mkate mkubwa na ule mkate ambao unakua ukiwa na chachu ndiyo mkate kwa upande wangu mimi naona ya kwamba napendelea. Na kuna vile vile kwenye masoko ambazo zinakuwa zikifanya mkate ambayo ni mkate mzuri na duka nyingi sana zinakuwa zikiwa na mkate ambayo ni mkate inapwa sana na wanainchi zaidi sana Hapa ndani ya inchi ya Kenya. Kuna vile vile watu ambao wanao tengeneza mikate ambao ni mikate mzuri sana na ikiwa sokoni kwa kweli wanakua wakipongezwa na wanainchi ya kwamba wanakua na hiyo mabiza ya kufanya mikate mzuri sana na ndiyo maana kwangu naweza kusema tu. Ndiyo mikati ambayo kwangu mimi inaweza kwa ni mikate mizuri sana hiyo mikate ambayo ni mkubwa sana zaidi.

Kwa kweli, kwa upande wangu, pale ambapo ni meona ya kwamba nina mgogoro na mtu na jitahidi kuona namna gani tunaweza kupata suluhisho kwa pamoja na na vile vile kuona jinsi ya kuwa ndani ya mawasiliano ili tuweze kutatua matatizo hayo ama hayo migogoro ambayo tumeweza kuwa nayo na mtu. Kwa kweli kwa upande wangu mimi nigependa niseme ya kwamba na pendelea sana zaidi kutafuta namna gani ya kuishi na watu kwa amani na vile vile kutafuta jinsi ya kujenga amani na watu. Kwangu naona ya kwamba inakuwa ni muhimu sana kujua jinsi unaweza kuilinda amani naweza kuwa kwa amani na watu wengine. Ndiyo kwangu mimi naona ya kwamba inakuwa ni muhimu sana zaidi.

Mimi achatuni kuambie ya kwamba kwa upande wangu mimi napendelea yote mbili lakini napendelea joto ambayo imekua ikikadiria na vile vile napendelea ikiwa ni baridi isiwe ni baridi nyingi sana kwa mfano ukiona baridi nyingi ndani ya inchi za huku marekani na vile vile huku ulaya inakuwa ni inchi ambazo zinakuwa zikiwa na baridi nyingi sana na kwa mfano ukiona kama ufaransa na vile vile ukiona ujerimani na vile vile ukiona inchi kama Italia. Zinakuwa ni inchi ambazo zimekuwa zikiwa na baridi sana. Hata hivo ukiona ndani ya inchi ya urusi kama vile Moskou. Kuna wakati ambapo inakuwa na baridi hata ikitua na barafu alafu unakuta ya kwamba kama wewe ni mtu mpya ambaye bado huja tembelea hizo inchi. Ukienda kwa mara moja ikiwa bado hujapeleka mavazi ambayo ni mavazi muhimu ya kuweza kukukinga na baridi. Unaweza hata kupatwa na magonjwa. Ndio mana kwangu mimi naona kwa mba baridi kubwa tena ama baridi kalis. Yonzuri sana kabisa kwa binadamu na ndio mana napendelea kabisa haliyahewa ya inchi za Afrika. Kwa sababu maramingi sana hizo inchi zinakua zikiwa na hali ya hewa ambayo imekua ikikadiria haina baridi nyingi na haina joto nyingi sana hayo yote ni kwa sababu ya kulinda mazingira pale ambapo mnalinda mazingira kwanza kwa inchi za Afrika inasaidia sana kabisa ili watu waweze kuwa na hali ya hewa ambayo ni hali iko nzuri sana kabisa Acha tuni zungumze ya kwamba mimi napenda sana zaidi hio mazingira ambayo haina baridi nyingi na haina vile vile joto nyingi sana.

Asante kwa hilo swala kwangu mimi mambo ambayo nafanya iliniweze kushirikiana na timu ni mambo ambayo naona yakwamba ni muhimu kama vile kwa mfano tunamkutano ambao inafaa tunaweza kuanda mimi na timu yangu ni kuangalia namna gani sisi sote kwa pamoja tunaweza kupanga jinsi ya kuweza kushirikiana kwa pamoja kama vile timu ili tuweze kupanga mipango yote kwa usawa na mambo yote yaweze kwenda sawa na ndiyo maana naweza kusema tu ya kwamba kwangu mimi Naoana ya kwamba ni muhimu sana kujua namna gani Unaweza kushirikiana na timu yako na pale ambapo umeweza kushirikiana na timu yako Kwa kweli inakuwa mambo mazuri sana na vile vile pale ambapo mnaweza kufanya mambo mbalimbali ni kwa kweli itakua ikitoa matunda ambayo ni matunda mazuri.

Ndiyo, kuna mazoefu mengi ya kazi ambayo ya meweza kunifundisha zaidi na ninaweza kusema ya kwamba mazoefu kama vile kwa mfano ya kujifunza mambo mbalimbali ya kimtandao na vile vile kujifunza mambo kama vile ya kiteknolojia. Kwangu naona ya kwamba ni mazoefu mazuri na ambayo ya meweza kunifundisha mambo mengi zaidi ili kujua namna gani ya kutumia teknolojia na mambo mengi ambayo inaastaili kufanyiwa. Acha tuniseme ya kwamba ndiyo mazoefu ambayo kwangu mimi naona kwa siku hizi ni mazoefu muhimu sana zaidi.

Kipaombele kazini kwa mawasiliano kwangu kwa upande wangu tu naweza kusema ni pale ambapo unajitahidi kujua namna gani unaweza kufanya mbinu mbali mbali za kujua namna gani unaweza kuwasiliana na wafanya kazi wenzako pale ambapo mko kazini. Na ningeweza tu kusema ya kwamba ni muhimu sana kabisa kujua jinsi ya kuwasiliana na wafanya kazi wengine na mkapangilia mipango mbalimbali ambayo inahusu kazi na pale ambapo munaendelea na kufanya mikutano mbalimbali. Ndiyo inakuwa ya kwamba ni moja ya kipaombele kwa kazi na vile vile inasaidia hata kuwa na ushirikiano mzuri pamoja na wafanya kazi wenzako pale ambapo nyinyi nyote mko kwa pamoja.

Ndiyo, mimi ningependa ni simulia kwa mbaa, ninaapenda sana kucheza michezo ya ubao tena michezo mbalimbali ambayo inahusu ubao. Kwangu mimi naona ya kwamba ni muhimu sana na pale ambapo nakuta sina kazi nyingi sana. Na jitahidi kuangalia namna gani na weza kuwasiliana na marafiki zangu mbali mbali na kuambia tuweze kucheza kwa pamoja michezo ya ubao. Na kwangu mimi naona kwamba michezo ya ubao inakuwa ni muhimu na tena inakuwa ni michezo mizuri sana. Kwangu napendelea sana zaidi kabisa ni iseme tu ya kwamba michezo ya ubao inakuwa ni michezo ambayo inakufanya kuwa na ushirika na wengine na vile vile kwa siliana na wengine mkiwa mkiongea kwa pamoja kuhusu mambo ya michezo ya ubao.

Mimi achani nizungumzie tu ya kwamba ninapata habari kupitia njia mbalimbali. Acha tuseme kwanza kupitia TV, runinga. Mimi naona ya kwamba ni muhimu sana kuona namna gani unaweza kufuata habari kwa TV, kuna TV mbalimbali. Ambazo ni za kimataifa zinakuwa zikitoa habari nzuri sana na kwangu napendelea kuona ya kwamba naweza kupata habari kupitia TV na vile vile ni seme ya kwamba na pata hata vile vile habari kupitia radio. Kwa mfano kuna hiyo radio ya wafaransa ambayo inakua ikiwa hapa Kenya na pata habari kupitia hiyo radio na vile vile napata habari kupitia gazeti mbali mbali ambazo naona kwangu ni muhimu. Zinanisaidia sana kujua kwamba kuna habari ambazo zinahitajika kama vile habari za kiuchumi na habari zingine ambazo zinahusu sheria na zinahusu vile vile hata vile vile habari ambazo zinahusu za siasa na mambo mengine ambayo ni muhimu. Ninaweza kusema tu ya kwamba hayo ndio habari kwangu ambazo naona ya kwamba ninaweza kupata kupitia njia mbali mbali ambazo zinatoa habari.